Mi napenda kutumia wakati wangu na familia yangu kwa tuseme kutazama runinga, kutembea maali pamoja tuende pengine, kuenda kutembelea wagonjwa kama tuko na hiyo muda wa kwenda kufika huko. Pia napenda kutangamana na familia yangu. Na babu zetu tunaenda uko mashambani Kuwatembelea Alafu pia napenda kujumuhika na familia yangu. Kwa michezo ya kujiburudisha tu tunashiriki tu michezo tuanyumbani. Tunacheza cheza. Tunakimbizana. Tunaruka viunzi. Kujivijari tu ili familia ijiisi inapendwo. Na pia mimi nijiisi napendwa. Kwa hivyo familia ni kitu muhimu, ni guzo muhimu katika mwanaume. Ndiyo chanzo cha kukuwa mwanaume kwa sababu lazima uwajibike, lazima uonyeshe familia yako, njia sababu mungu alikutuika ayo majukumu ya kuwa mwanaume na wewe ndio kiongozi wa familia kwa ivo familia yangu napenda kutumia muda wangu nao vizuri tushereheke kwa sababu hivo kumbukumbu kwamba atuishi huku duniani milele. Lakini kila siku iwe ni kumbu kumbu ya uzuri, upendo. Kupendana, kushabikiana na kutenda mambo mazuri. Kwa sababu hatuna muda mwingine. Hila huu wenye tunao ndiyo tunafaa tuuishi katika mwisho mwisho wake kabisa. Kwa sababu hatuna jambo lingine ila kufurahia. Kwa sababu shida inajileta kwa hivo tutafute furaha na pia tuishi vyema, tusome vitabu pamoja, tusikize muziki pamoja, tusikize hadithi za mababu zetu na nyanya zetu pia. Tunaenda tunasikiza storii zao kwa vile wali lelewa. Pia vile waliweza kuepukana na mashida hayo yote. Kwa hivo tuna tumia muda wetu na familia kwa mambo mengi sana kusafisha pia mazingira yetu. Kufua manguo pamoja. Tunapika pamoja, tunashindana kwa upishi. Tunaenda kuogelea. Tunaenda kwa zile zinaitwa kwa kizungu singing castle. Na tunajifurahisha kwa sababu ni furaa aina utoto wala aina utukubwa. Kwa sababu unapofurahia na familia yako. Pia afya inaendelea kujijenga. Unapona haraka kwa sababu unapoona mwezako anafurahi. Pia wewe unafurahia kwa sababu hakuna kitu mbaya sana kama dhiki na ugonjwa. Kwa sababu ni kitu ambacho kina kupunguza wala siyo kukuongeza. Kwa hivyo muda wa familia ni muda ambao ufai yata kufananishwa na kitu chochote kile. Kwa sababu ni muda ambao uwezi lipika. Ni muda ambao uwezi yani garama yote enye iko hapo aiwezi lipika. Kwa hivyo ni vizuri kujumweka na familia ni vizuri kutembea nao. Kusikiza mambo yao, kusikiza hadithi zao, kucheza mpira pamoja, kutanzama runinga pamoja. Kujivijari, tumichezo, nini, mambo mengi tu ya furaha.

Kwanza uwa kazini tunapelekwa katika mafundisho ambayo kwa muda ya nachukua wiki mbili ambapo munafunzwa vile munatayarisha unga, vile munatayarisha nyama, vile munatayarisha mboga. Vile pia munatayarisha maji ya kutengeneza hiyo unga. Yani munafunza viungo vyote kwa hiyo wiki mbili alafu unatoka hapo munapelekwa kama pahali pa kuangalia ubunifu wako umefika wapi ama hiyo mafunzo umefunzwa ya meingia kwa akili vipi na ni vipi unaweza kuyatumia kwa muda wasa hiyo. Kwa hivyo huwa tunafundishwa hizo wiki mbili alafu tunatoka hapo tunaenda kama ni kama pahali pa hoteli lakini si hoteli ya kweli. Alafu tunaanza sasa kuona hizo michakato zote zenye tumefunzwa ni vipi unaweza kuziandaa kwa muda huu. Kwa hivyo, hapo unapimiwa wakati, unangaliwa bidii yako, unangaliwa pia ubunifu wako, unangaliwa pia unaweza shugulikia mambo mangapi kwa muda moja. Kwa hivyo, ni jambo zuri sana kwa sababu hizo michakato ndiyo, zina tuboresha, tunaboresha pia wale wengine ambao bado wa wajashika kasi. Kwa hivyo ni jambo zuri sana kwa sababu kama atujapelekwa hizo michakato na kuangaliwa ubunifuwetu na bidiyetu na ukakamavuwetu. Wakusimama masa wanane bila kuketi na kuzunguka zunguka wapa na pale uki chukua viungo vya kutengeneza pizza. Kwa hivyo ni kitu mzuri sana na nashukuru sana wambao wa metueka hiyo kazi ya kutuboresha na kutujaza hiyo ujuzi wa kutayarisha pizza. Kwa hivyo ni kitu ambacho lazima muwe kama kikosi kwa sababu kila mmoja anashugulikia upandewake ndiyo. Kila kitu pale mwisho mteja anapo kuja kuchukua piza yake. Iwe ni piza ya kupendeza, piza inamto shea, piza inawasilisha pia pesa ya nyenye ame kupa. Kwa hivyo ni michakato mingi sana ambayo inachangia, ndiyo tuweze kupata piza ambayo inaridisha mteja wetu. Kwa sababu inaanzia huko mbali sana kwa unga, maji, nyama, ambayo ijapikwa unaitayarisha, unga ujakandwa, unaukanda mboga ijakatwa, unaitayarisha kwa makini ukizingatia usafi, ukizingatia pia muda ukizingatia pia pali unaifadhi kwa sababu inafaa ifadhiwe pahali kuna baridi yenye inalingana na baridi ya moja mpaka nne kwa sababu baridi ya moja mpaka nne kwa sababu ya vihini visiweze kuenea kwa chakula. Na pia kunawa pia mikono baada ya kila kutengeneza piza yote. Na kushugulika na mambo yote yambayo ya naweza kufanya mikono ichafuke kwa hivo. Unakikisha pia nywele imekatwa, unakikisha pia kucha auna. Pia unapo ongea, unaongea mbali na chakula cha mteja kwa sababu unapoongea kwa umbali utaona mate inatoka kwa mdomo lakini inapaswa hizo zote tuzingatie ndio mteja wetu alizike na aweze kurudi tena kwahio pahali penye tunafanya kazi kwa hivo nimichakato mingi ambayo inafanya ndiyo tuweze kuwa washindi. Na ndiyo uweze pia chakulachetu kipendwe. Kwa sababu uwa tunaudumia wateja wengi kwa siku. Kwa sababu ya vile tunayimarisha usafi. Tunahimarisha pia kazi yetu. Tunaimalisha pia sisi wenyewe vile tumejitunza. Kwa sababu mteja anapo penda usafi wako. Mwishowe atapenda pia chakula chako. Kwa hivo ni nazingatia mchaka toyote. Ndiyotu weze kuridisha mteja wetu ndiyotu weze kurudi na arudi na mwenzake.

Nafanya mambo mengi sana ili kujitunza kwa sababu kujitunza inahusu vipengele mingi sana vya tuseme mazingira mwili pahali unapoishi watu unatangamana nao afya ya akili afya ya mwili yako pia yote kwa mfano kama ni afya huwa najitunza kwanza kwa kukula chakula kilichopikwa kikaiva vizuri kimeoshwa nanywa maji safi ambayo yametiwa dawa ama maji yamechemushwa pia nahakikisha pahali nalala ni pahali pasafi manguo ninayovaa ni manguo safi pia nahakikisha hali yangu ya akili iko sawa sina mawazo kwa sababu unaposhikwa na mawazo utapata afya yako inadhoofika unaendelea kukonda na unazeeka kwa haraka kwa sababu hauzingatii afya yako ya akili kwa hivyo nahakikisha pia sina mambo mengi ambayo nayafanya kwa muda moja kwa sababu pia itafanya akili ichoke kwa haraka kwa hivyo nafanya mambo ambayo naweza kuyadhibiti kwa muda fulani kwa sababu pia mimi ni binadamu na huwa binadamu anafika kiwango fulani ambacho anachoka kwa hivyo pia kwa mazingira pia nahakikisha pahali naishi ni pasafi naosha naosha manguo naosha vyombo pia huoga kila siku naweka pia meno yangu nayapiga mswaki na dawa ambazo zimeidhinishwa na madaktari wa meno pia nakikisha muziki ambayo nasikiza ni muziki ambayo sauti si ya juu nahakikisha pia macho yangu siyaweki kwa mwangaza sana kwa sababu lazima niyalinde ndiyo yaweze kunilinda hapo uzeeni pia nahakikisha vitu ambavyo nashughulika nazo ni vitu haziwezi nidunga na kunishikisha ugonjwa wa tetanasi na pia nahakikisha pia yaani ubora wote wa kila kitu umeidhinishwa pia magari ambayo napanda nahakikisha yako katika hali nzuri ya barabara kwa sababu ajali mingi pia zinafanya kwa sababu ya magari ambayo hayako hali nzuri kwa hivyo pia nahakikisha watu ambao natangamana nao ni watu ambao hawana nia mbaya na mimi kwa hivyo ni watu ambao tunacheka tunafurahia pamoja tunaweza kusomana tunajadiliana jambo moja na jingine na hivyo vyote ni kwa sababu usipojitunza hapo mbele mwili utakuja kukusumbua kwa sababu hapo uzeeni hauna nguvu ya kusimama magoti yamechoka macho hayaweziona masikio huwezi sikia kwa hivyo utaishi vipi kama hujajitunza saa hii ukiwa mdogo kwa hivyo nahakikishanga kwamba nimejitunza na kila kitu nahakikisha pahali pote natembea ni pahali ambapo hapana si pa ajali si pa wezi kwa hivyo huwa nazingatia mambo mengi sana ili niwe najitunza na niwe katika hali nzuri ya.

Wazo ambayo zuri niko nayo leo ni wazo la kutengeneza teknolojia ambayo inaeza wafanya watu ambao wame patwa na kujaa mwili ama wameongeza kilo bila kwa kutaka kwa sababu kuna ule mtu utapata amezingatia mambo yote ambayo daktari amesema lakini bado kilo zinaendelea kujiongeza na mwili bado unaendelea kupanuka. Kwa hivyo wazo ambalo ningetaka ama ningeweza kama ningekuwa na uwezo nikuwa mba nibuni teknolojia ambayo kwa mwili unapo kama umezingatia iyo hayo mambo yote ya kupunguza mwili na ya meshindika na unakuja na iyo teknolojia ambayo unaweka kwa tumbo. Ni kama kitu ambayo isiagiki na haitoki pia kwa mwili kwa kwa tumbo. Ingawa ni wazo na lazima ifanyiwe mambo mengi ndio ikue kitu ambacho kinaezasaidika na kiangaliwe madhara yake na uzuri wake. Ni wazo ambayo nimekua nikifikiria sana na leo nikaona kama ningekua na uwezo ningeijaribu nianze kutoka uko chini kwa sababu watu wengi unapata wanataabika sana wakitaka kupunguza mwili aswa wasichana kwa sababu wanataka kutengeneza miili yao kwa maisha tunayo ishi sasa kwa sababu ni muskumo ambao upo si kwa wakutaka lakini ni muskumo upo lakini iyo wazo ni wazo ambayo aiwathuru ayikuji kuwapea matatizo huko wakizeeka ni kama tu mungu vile ametupea. Kile kiungo kinaitua pancreas ambacho kinaangalia muskumo wa damu na pia sukari kwa mwili. Kwa sababu ni kiungo ambacho tusipokiangalia vizuri na tusipo kisaidia kwa ambavyo tunakula vya kula vimejaa sukari vimejaa vitu ambavyo ni artificial. Nikiungo ambacho kitakuja kufeli na kitakuja kufanya watu wengi washikwe na hiyo musikumo wa damu na kuongezeka kwa mwili. Kwa hivo ni wazo ambayo nimekua nikifikiria kwa sababu icho nikihungo muhimu mwilini na kinafaa kisaidiwe. Sababu bila kuleta madhara yote na bila kufanya mtu haisi ni kuamba anaumia huko ndani lakini kina msaidia kupunguza mwili, kina msaidia kupunguza hiyo sukari ambayo tunakula kwa sababu unapata ungezeko wa mwili sana inakuja kwa sukari, inakuja kwa zile vitu tunakula ambavyo ni vitu vya kutengenezwa, si vitu za kulima.

Filamu ambayo naipenda sana na zaidi na ambayo nimekuja kukua ni filamu ya The Day of the Jackal Ambayo ni action pia imekua na drama na ingawa siwezi shiriki kwa sababu ni filamu imeungwa uko uingereza. Ama huko wa Amerika ni nimeipenda sana kwa vile imekaa chini wakafikiria vile wanatuundia kitu mzuri sana na ikapendwa sana na watu. Pia vile wamekachini wakaiunda kwa ustadi sana kwa sababu ni action ambayo imekarabatiwa vizuri ma action imepangwa vizuri. Matukio ya mewekwa kwa mtawalia vizuri. Yanafuatana bila kufanya uboeke sana. Kwa hivyo ni filamu ambayo ni action asaa kwa sana. Na huwa nakumbuka maramingi sana. Na ninavyo iona hivyo pia natamani pia niiangalie sana. Na niweze pia kuiangalia kwa sababu unapata sana. Uyo mwenye ameifanya amehusika katika kusaidia watu na pia ameusika pia kutoa watu ambao hawa hitajiki katika jamii. Kwa hiyo filamu yenyewe kwa sababu unapata pia anaondoa magaidi. Anaondoa pia watu ambao hawafanyi, wanafanyia watu vibaya anatumika kuwa uwa hapo kwa filamu. Ni filamu ambayo inakueka katika uhalisia wa mambo ambayo tukonayo maisha ama maisha yenye tukonayo saa hii kwasababu utapata kwa filamu ni kama anaongea maisha yenye tunaishi kwa sababu pale nje utapata na magaidi, utapata na watu ambao wanatesa wengine. Utapatana na watu ambao hawakutakii mazuri, utapatana na watu ambao yaani kwa jumla hawataki kukuona ukiendelea. Kwa hivyo ni action ambayo iko sawa sana kwasababu inajadili tu maisha vile iko kwa sasa. Na ni actor mwenyewe sikumbuki jina lake lakini kisura yake nikiiona naikumbuka kwa sababu ni meiangalia marakathaa. Na ningependa kuiona tena ingawa runinga yangu ilibebwa kwa nyumba. Kwa sababu pali nilikuwa naishi kabla nihamie hapa ambapo pako salama saa hii. Lakini najadiliana na mke wangu vile tutanunua ingine. Kwa sababu saa hii tuko pahali ambapo pako sawa, usalama uko sawa. Na hivyo ndivyo tunaona kwa sababu hawatu kwenye nilikuwa naishi. Walikuja waka fungua mlango, waka iba, waka nichukulia gas, waka nichukulia tv. Na ivo ndivo pia hapo kwa hiyo filamu. Unaona watu kama hao ndio wanaondolewa. Kwa sababu unapo ibia mtu ni kama umemkata kitu kiungo fulani. Kwa sababu aliweka hamnazo ili haweze kupata hiyo kitu. Na ivo umemurudisha nyuma kiwango kikubwa sana kwa hivo. Tunapo ninapo ona hio filamu. Hua inanikumbusha hapo vile wali nifanya na pia inanikaa akilini sana. Kwa sababu ni watu ambao wamenirudisha nyuma sana. Lakini kwa mapenzi ya mungu naendelea kununua vitu pole pole. Kwa sababu pahali niko sai ni pahali salama na nipahali manthari yake majirani wako sawa. Na kuangalia munatunzana na mkona umoja. Kwa hivo, ningependa kuiona tena kwa sababu inanikumbusha iyo hali nilio kuwa muda hapo zamani kidogo.